Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa alama za vidole. Mfumo huu ni rahisi na haraka na hunisaidia kufungua simu au kifaa changu kwa usalama bila kuhitaji nenosiri refu. Pia nahisi ni salama zaidi kwa sababu alama ya kidole ni ya kipekee na huu husaidia kulinda taarifa zangu binafsi dhidi ya matumizi yasiyo idhinishwa na mimi mwenyewe.

Kwa kawaida, ninaangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Mimi huupata barua pepe zinazohusiana na cryptocurrency kama hivo tarifa za soko. Miradi ambazo zinataka kufanywa. Arifa za akaunti zangu pia nikivanya. Hii unisaidia kubaki na tarifa mpya. Kufuatilia mabaliliko muhimu na kufanya maamuzi kwa wakati. Si lazima kuangalia kila dakika. Lakini kuangalia mara chache kwa siku ni tosha ili nisikose tarifa muhimu. Kama mara tatu mara nne mara tano kwa siku.

Mimi hupiga picha mara chache si kila siku. Mara nyingi hupiga picha ikiwa kuna tukio maalumu ama mandhari nzuri au kumbukumbu muhimu kama safari, marafiki au mazingira na yanayovutia. Sipigi picha sana kila siku lakini nikiona kitu cha kipekee au cha kumbu kumbu. A naeza kupiga picha ili nibaki na kumbu kumbu nzuri.

Kwa kawaida napenda ugali zaidi kuliko wali. Ugali nikishakula ugali mi uisi inashibisha sana na unaendana vizuri na mamboga, nyama, ua samaki. Pia ni chakula cha asili ambacho unipa nguvu, asaa baada ya mazoezi au kazi nzito. Wali nao pia ni mzuri lakini ugali unabaki kuwa chaguo langu la kwanza.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, hufuata hatua kadhaa hili kuakikisha unaenda vizuri. Kwanza naelewa lengo la mradi, ninafahamu kinachotakiwa kufanyika kwa nini mradi ni muhimu na matokeo yatayotarajiwa. Pia napanga kazi kwa kugawa mradi katika hatua ndogo ndogo na kueka kwa ratiba na muda.

Napenda juisi ya embe sana sana kwa sababu ina ladha tamu na ni nzito kiasi na hunipa nguvu mwilini. Pia hufurahia juisi ya machungwa kwa kuwa ina vitamin C nyingi. Hunifanya nijisikie freshi na nzuri kwa afya. Wakati mwingine napenda kuchanganya matunda tofauti ili kupata ladha nzuri zaidi na faida nyingi za kiafya.

Ninapohisi ya ukupokea tathmini za kazi mi mara nyingi nahisi mwenye wasiwasi kidogo mwanzoni. Lakini pia nakuwa tayari kujifunza. Tathminia hunisaidia kuona maeneo ninayofanya vizuri na yale ninayohitaji kuboresha baadhi ya tathminia najihisi mwenye mwelekeo zaidi. Nime hamasika na niko tayari kufanya kazi kwa bidii zaidi ili kuboresha utende kazi wangu siku zijazo.

Somo niliyopenda shuleni ni science na historia. Napenda science kwa sababu hunifunza jinsi vitu vinavyofanya kazi. Kuweka majaribio na kuelewa dunia ya asili kwa kina. Ni somo la kufurahisha na linaongeza uwelewano wangu wa mambo ya kila siku. Na upande mwingine historia napenda kwa sababu hunifundisha kuhusu matukio za zamani. Watu waliobadilisha dunia na jinsi jamii zilivyoendeleza tamaduni na maendeleo.

Napenda mziki wa Abanton na Dancehall. Napenda Abanton kwa sababu ina midundo yenye nguvu na maneno yanaochangia, furaha na msisimuko asa wakati wa kusherehekea au kucheza Dancehall napenda kwa sababu ni mziki unaotaka kuhamasisha mwili kuongeza nguvu na kufanya watu wachangamuke na kucheza bila kujali mazingira yao na mara nyingi husikiriza wakati wa mapumziko, sherehe au kufanya zoezi na ni hufanya kusikia furaha na msisimuko wa hali ya juu.

Ndiyo ninahifadhi vitu vya thamani. Vitu hivi ni kama hivyo vifaa vya elektroniki. Nyaraka muhimu au vitu vya kumbukumbu. Ninavyohifadhi hufanya kwa makini. Mara nyingi kwenye sehemu salama au kifaa kilicho na usalama ili kuhakikisha havipotee au kuibiwa. Hii unisaidia kudumisha amani ya akili na kulinda mali zangu muhimu.

Ninasaidia jamii wangu kwa njia mbali mbali, ninasaidia kwa kushiriki katika shuguli za usafi wa mazingira, kusaidia pale inapohitajika na kutoa msaada mdogo kwa wenye uitaji kadri ninavyoweza. Pia najitahidi kuwa na tabia njema, kuheshimu wengine na kutoa ushauri mzuri kwa sababu hata maneno na matendo madogo yanaweza kuleta mabadliko makubwa katika jamii.

Jambo muhimu nilifundishwa na wazazi wangu. Wazazi wangu walinionyesha maadili ya msingi kama heshima, bidii, uvumilivu na umuhimu wa kujifunza. Walinifunza pia kuthubutu kufanya maamuzi sahihi na kushirikiana na wengine kwa heshima. Jambo ambalo limekuwa mwongozo mkubwa maishani mwangu. Kila nasikia au nafanya jambo nzuri mara nyingi najikumbusha mafunzo yao. Kwani amenisaidia kuzidi kuwa mtu mbora mwenye nidhamu.

Bado sijajifunza kupiga gitaa rasmi lakini najiandaa kuanza. Nina hamu ya kujifunza kwa sababu gitaa ni chombo cha kuvutia. Kinachoweza kutoa mziki mzuri, kuleta burudani. Natarajia kujifunza msingi ya vipande vya mziki, mdundo na jinsi ya kushirikiana na wenzangu au kucheza mziki wangu mwenyewe. Kwa wakati huu ninafanya maandalizi kama kupata gitaa nzuri au vitu na mafunzo ya mtandaoni ili kuanza vizuri.

Uzoefu wa kazi niliojifundisha zaidi ni kushugulikia changamoto na kushirikiana na watu wenzangu katika timu. Kupitia kazi tumejifunza kwamba mafanikio hayaji pekee yake, bali yanahitaji mawasiliano mazuri, kushirikiana na uvumilivu. Pia nimejifunza kuchukua hatua haraka pale changamoto zinapojitokeza na kutafuta suluhisho kwa kutumia ujuzi na rasimali zilizokuwepo.

Napanga kazi zangu kwa mpangilio wa hatua kwa hatua, kuchambua kazi, kuelewa ni nini kinachoo, hitajika, kufanyika, kueka kipaumbele, kugawa kazi kulingana na umuhimu na muda uliopo. Pia mi hupenda kugawa kazi katika hatua ndogo ili kufanya kila sehemu iwe rahisi kutimiza. Pia mi huweka ratiba kupanga muda maalumu kwa kila kazi ili nisikose muda.

Ninahifadhi data yangu katika sehemu salama. Natumia simu au kompyuta yangu na pia hifadhi yangu mtandaoni kama Google Drive au iCloud ili kuhakikisha data yangu haipotei. Zaidi haya mara nyingine nahifadhi nakala kwenye Flash Drive au hard disk ya nje kwa usalama zaidi.

Hapana. Mara nyingi sipendi kupanda milima kwa sababu nachoka sana. Lakini nitajaribu siku moja. Ingawa ni zoezi nzuri na lina mandhari mazuri, kwa sasa napendelea shughuli ambazo hazichoshi sana. Lakini niko wazi kujaribu baadae kwa uzoefu mpya.

Ninalea nywele zangu takriban mara nne kwa mwezi. Hii husaidia kudumisha nywele zikiwa safi, zimepangwa vizuri na kuondoa uchafu wa mafuta ziliyokusanyika. Kwa kawaida, napanga siku maalum kila wiki au kila wiki mbili ili kuhakikisha nywele zangu zinonekana vizuri na zinabaki zikiwa na afya.

Kujihusu wasilisho mara nyingi najihisi msisimko kidogo lakini pia wasiwasi. Msisimko unakuja kwa sababu ni fursa kuonyesha kazi yangu, ujuzi na juhudi zangu na wakati nzuri wa kushirikiana wengine na kupata marejesho. Hata hivyo wasiwasi hujitokeza kwani ninataka kuhakikisha kila kitu kiko sawa na wasilisho yangu linenda vizuri. Baada ya kuwasilisha na hisi furaha raha na kuridhika kwa sababu nimefanya jihadi zangu na mara nyingi hufanya nionekane bora mbele ya wengine.

Kila siku napendelea kutumia programu kadhaa za simu kulingana na shuguli zangu. Napenda kutumia X kwa kupata habari za haraka na taarifa muhimu kutoka duniani kote TikTok kuona video za burudani, mtindo na mambo ya kufurahisha. Alafu pia na mi hutumia Binance kuangalia soko la cryptocurrency kuona mabadiliko ya bei na kufuatilia miradi niliyo nayo. Programu hizi hufanya kila siku kuwa na taarifa burudani na ufuatiliaji wa kifedha kwa urahisi.

Napenda kucheza mpira mguu na mara nyingi nacheza nafasi ya golikipa. Napenda nafasi ya golikipa kwa sababu inaitaji umakini mkubwa, ujasiri na ujuzi wa haraka. Na kila nafasi ya kuokoa goli, hunifraisha sana. Kucheza kama golikipa pia hunifundisha kushirikiana na timu, na kuendesha mchezo nyuma na kufanya maamuzi ya haraka. Kila mchezo ni wa msisimuko na ninaposhinda au kuokoa goli, najihisi furaha kubwa na kuridhika.

Mimi ni mtu wa usiku, napata utulivu na umakini zaidi wakati wa usiku. Mawazo yanakua wazi na naweza kufanya kazi au kufikiria bila usumbufu mwingi. Usiku husaidia kujipanga, kutafakari siku. Na wakati mwingine kufanya mambo ninayopenda kwa amani zaidi kuliko asubuhi.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kuona mpira. Hasa mechi kubwa au derby, tunakaa pamoja, tunajadili mchezo na tunashangilia timu zetu. Na wakati mwingine tunabishana kwa mzaha kuhusu waamuzi au wachezaji. Inafurahisha kwa sababu inachanganya burudani, urafiki na hisia za ushindani kwa namna ya kufurahisha.

Zawadi nzuri niliyopewa ni simu mpya ya kiganjani, na nilifurahia sana kwa sababu ilikuwa na teknolojia ya kisasa, na ilikuwa pia rahisi kutumia, na ilinisaidia kuwasiliana na kupata taarifa kwa urahisi. Zaidi ya hayo, zawadi hiyo ilifanya nijisikie kuthaminiwa, na kuwa na furaha kubwa kwani ilikuwa jambo niliyokuwa nalitamani kwa muda sana.

Napendalea mwanga wakati. Mwanga wakati unifanya nafikiri vizuri, kushughulika na kazi na kusoma bila kuchochesha macho. Na pia unifanya nijisikie starehe ndani ya chumba. Mwanga mkali mara nyingi, kuna raha na unaweza kuchosha sana. Huku mwanga wachini sana pia, ukiwa kufurahishi na kwenye kazi yao kusoma.

Harufu ninayopenda zaidi ni marashi ya invictus. Napenda harufu hii kwa sababu ina mchanganyiko wa manukato safi, yenye kuvutia, na yenye nguvu kidogo pia. Nguvu hii hunifanya kujisikia, kujiamini na kutulivu. Mara nyingi huhisi harufu hii wakati wa matukio maalum au pale ninapokuwa tayari kwa kazi au hafla. Na mara nyingine hupatikana nikitembea au nikipata marashi yenye zamani. Harufu hii hunikumbusha kumbukumu nzuri za usafi, furaha ndogo na hisia za starehe. Ukipata harufu hii najisikia furaha, mtulivu na kuwa na msukumo wa kuendelea na siku yangu.

Changamoto ninao kutana nao kazini ni kushirikiana na kuzungumza na watu wengi. Kama mtu kama mimi ni introvert mara nyingi huhisi kuchoka au kukua na hofu kidogo pale ninapoitajika kushiriki kwenye mkutano. Majadiliano ya kikundi au shughuli za kijamii kazini hii naweza dorofisha ujasiri wangu, wakuzungumza mara moja. Na wakati mwingine husababisha kushindwa kushirikiana na uraisi na wenzangu. Hata hivyo najaribu hatua kidogo kidogo kama kuzungumza na mtu moja kwa wakati. Au kujiandaa kabla ya mikutano ili kupunguza changamoto hii na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Na mara moja, ama mara ya kwanza napenda kujaribu sana chakula cha china. Nilivutiwa sana na ladha za kipekee zao, mchanganyiko wa viungo na njia ya kupika ambazo hazikuwa za kawaida kwangu. Kuonja chakula hichi kitanifanya nijifunze kujaribu mambo mapya kupanua ladha yangu na kufurahia tamaduni tofauti kupitia chakula hapo baadaye ningependelea kujaribu vyakula vingine vipya kutoka sehemu mbalimbali duniani.

Ningemshauri mta anayeanza kazi ajifunze haraka kuelewa majukumu yake pamoja na utamaduni wa kampuni. Ni muhimu kuweka nidhamu na ratiba madhubuti kufanya kazi kwa wakati na kwa mpangilio mzuri. Pia asiogope kuuliza maswali ili kuepuka makosa na kuhakikisha unafanya kazi kwa ufanisi. Kujenga uhusiano mzuri na wanzako pia ni muhimu kushirikiana kwa heshima na kujenga mtandao wa msaada wa kazini. Aidha kuwa mcha sakazi na mvumilivu ni muhimu. Kwa ni mafanikio hayaji mara moja na kuchukua marajesho ya moyo mkunjufu. Ili kujifunza kutoa makosa na suluhisho zinazopendekezwa.

Ujuzi ni ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wa Artificial Intelligence. Kuimarisha ujuzi huu utanisaidia kuelewa teknolojia za kisasa, kutatua matatizo kwa njia digitali, na kuunda suluhisho bora katika kazi na mradi. Ujuzi ni ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wa Artificial Intelligence. Kuimarisha ujuzi kutanisaidia kuelewa teknolojia za kisasa, kutatua matatizo kwa njia digitali, na kuunda suluhisho bora katika kazi na mradi. Pia kujifunza Artificial Intelligence kutanipa nafasi ya kushindana katika soko la kazi.

Mahali pa historia ningependa kutembelea ni maka. Napenda kutembelea maka kwa sababu ni mahali patakatifu na lenye historia kubwa ya kidini. Na lina umuimu mkubwa sana kwa waislamu duniani. Kutembelea maka kutanipa fursa ya kuungana na imani yangu. Kuhisi amani ya kiroho na kupata uzoefu wa kipekee wa kiroho na kihistoria. Ni safari ambayo haipaswi kupitwa na mtu yeyote ambayo ana dini ya historia ya kislamu.

Najistawisha wakati wa likizo kwa kupanga shughuli ambazo hunifurahisha na kufanya nipumzike. Mara nyingi napenda kutembelea familia na marafiki, kuenda kwenye maeneo ya asili. Au kufanya safari fupi zenye mapumziko pia napenda kusoma vitabu, kusikiza mziki au kuangalia filamu ili kustarehe akili. Wakati mwingine napanga kutulia nyumbani, kufanya mazoezi kidogo na kuandaa chakula kizuri ili kupata starehe kamili.

Hapana sipendi kuongelea kuhusu siasa, sijishughulishi na mambo ya kisiasa kwa sababu huongeza mjadala na msongo wa mawazo, badala lake napendelea kuzingatia mambo yanayothiri moja kwa moja kama kazi, familia na shughuli za kila siku, ili kudumisha utulivu na amani ya akili yangu.

Nimesomea financial engineering katika shule kikuku cha JKUAT. Nilichagua njia hii kwa sababu ninavutiwa na mchanganyiko wa fedha. Hesabu na teknolojia na nigependa kutumia ujuzi huu kuchambua masoko ya kifedha. Kufanya maamuzi sahihi ya uwekezaji. Na kuunda suluhisho za kifedha kwa kutumia mbinu za kisayansi. Kitu ninachokipenda zaidi ni kujifunza mbinu za kipekee na za uchambuzi wa kifedha au kuona jinsi nadharia inaoweweza kutumika kwenye maisha hasili. Changamoto ninayokutana nazo ni ngumu, ni ugumu wa masomo hesabu gumu na matarajio yangu ni kuelewa programu vya kompyuta zinazotumika katika uchambuzi. Ikiwa ningebadilisha kitu, ningependa kuongeza masomo ya vitendo za zaidi au mazoezi ya kutumia teknolojia ya kisasa ili kuunganisha nadharia na vitendo venye matokeo. Kwa jumla masomo haya yalinifundisha kuelewa kifedha ujuzi wa teknolojia na mbinu za kutatua matatizo ya ufasihi.